Asante sana kwa hili swali na napenda kufanya mambo mengi na familia yangu napenda kupika napenda kupika pale nyumani na familia yangu na pia napenda napenda kucheka nao kucheza nao kuwafurahisha na pia napenda kukaa pamoja nao ndio kupata hiyo uvaibu ya kinyumbani napenda kusikia nikiwa nyumbani familia inatuma nisikie nikiwa nyumbani na pia napenda kufanya husikia kukaa nao pale ndio nisikia nikiwa nyumbani napenda napenda kukaa pamoja nao nikiskiza hivyo wanavyo kaa wanavyo ongea wanavyo cheza nawasikiza tu nukufurahia mambo yao na pia nakuwa nisikia vizuri sana nikiwa karibu nao pia nikiwa kazi nikijua naenda nyumbani na kukaa na familia nafurahia tu mi mwenyewe mambo mengi pia napenda kuwatembeza kwenye mito pale ama kwenye town yenye naishi pia napenda kujibamba tu pamoja nao, nikiwa tu nyumbani naskianga tu nimefurahia na napenda kufanya mambo mengi nao, anapenda kuwatembeza tu kila mahali, siwezi boeka nikiwa nao, familia yangu ndo kila kitu, nawapenda sana firstborn wangu kijana mdogo, anaitwa, anaitwa Justin, Justin Okwala, na mwingine anaitwa Samuel, na kagine kaa, kalikuja karafiki hkao, juu wako watatu anaitwa anaitwa John anaitwa John Sandobu Na pia wakiwa hivo. Mmoja ndio tu wa familia ya kando. Lakini nawapenda wote. Nawachukulia kama familia yangu. Napenda kukaa nao na pia nafutahia sana nikiwa nao. Sanasana wananiambianga Daddy daddy twende tuka tembee. Ni nani na nawachukua na tunatembea. Natembea places mingi mingi hata kama sina gari najua mungu atanijalia na gari siku moja. Natembeza tu hivyo manywali ya miguu na pia tunapata hiyo vaibu na tunafurahia tukiwa pamoja. Juu familia ni kitu ya maana sana familia ni kitu ambacha kila mtu angependa kukuwa na ya na kuwa ame amefanya katika maisha ya sasa hivi ya sasa hivi juu inenda haraka sana na inakimbia kukimbia. Sio tu watoto tu napenda kutembea nao bali hadi mama yake. Mama yao pia napenda kumuweka pale. Furahia nawabuyia soda wanafurahia sio tu napeleka ati wafurahie bali pia mimi inanifanya ni hisi vizuri. Nijisikie nikiwa nyumbani na nijisikie nikiwa mwanaume tosha kwa kutekeleza haya mambo na pia kufurahisha familia yangu juu familia lazima ifurahie kwa mambo kadhaa mambo kama hio ndio inawaweka karibu unawaweka karibu na wewe kwa kufanya mambo kama hio na pia tukiwa pale nyumbani nawasaidia pia kupika tunapika pale tuna andaa tuna andaa pale chakula tamu tuna andaa vizuri tunaandaa ka ugali tuna andaa vitu mingi sana na pia tuna andaa chakula chakula aina nyingi yenye mimi napenda kufanya na tuna andaa chapati chapati najua kutengeneza najifanya nakua busy nakua busy pamoja nao na pia nafurahia kukaa nao na pia najituma najituma tu eti hivo tu eti tu nifanyiwe kila kitu ju mimi ni mwanaume aah aah. Nawasaidia na sio tu ati nawasaidia tu ju ju nikae vibaya ama itanifanya nikue less of a man nina wanisaidia ndio kuleta ile upendo. Ndio na pia kuwapea vaibu mzuri na pia kufunza watoto vile wataishi na vile watalinda mazingira pia nawafunza pia kulinda mazingira na pia naonanga ni vizuri hio jambo ndio at least ata hao wakikuwa wakubwa watajua la kufanya na mama yao hunipenda.

Kipawa nilicho nacho ni kipawa kenye kenye manufaa mengi na pia ni cha kipekee kipawa cha kuona dhamani pale wengine wanaona ukimya. Na kipawa kisicho na kelele lakini enye uzito na bado kina saidia kusaidia na pia naeza kukaa mahali ambapo hakuna anaye sikiliza nikitambua isia wainahitaji na ndoto zilizo jificha nyuma ya maneno, machache au hata ukimya mtu uwezo huu unanifanya niwe mtu na kuunganisha nafsi. Na pia uwa odisi, walisi, mawazo na vitendo. Na pia zaidi ya hapo kuna kipawa cha kubadilisha changamoto kuwa masomo ya maana. Na pia kipawa ambacho niko nacho najua kujifanyia kazi ni mikono yangu. Bila kusumbura na mtu naeza kufanya kazi masaa kumi na mawili nikifanya kitu ambayo ambacho napenda. Bila kusumbuana mtu bila kufanya kitu yoyote ya kusumbua mtu na pia napia napenda kujifanyia mambo zangu pale. Kama napenda ujenzi pale kidogo ile tu ujenzi haina pesa. Ujenzi haina pesa pale ni vile tu ile mambo ambayo napenda kujifanyia na inanisaidia sana.

Kinyuaji ambayo nakipenda ni kinyuaji baridi chenye matunda mengi inahituwa smoothie. Na nakipenda sana na pia nikinyuaji na ikipenda kwa sababu kinakuwa ni mixer ya matunda mbali mbali. Na pia nakipenda kwa sababu ni matunda na pia nayona na mimi najitengenezea kutoka mwazo hadi mwisho. Na pia napenda kahawa na kunywa hutayi wenye mara mingi nikiwa pale nime fanya kazi mingi na ninasikia uchovu na pia inanisaidia sana pale juu ya baridi ya saa ingine. Na kunywa wakati wa baridi kahawa sana sana wakati wenye niko kwa nyumba masaa mengi napia inanisaidiya kukuwa mchangamfu na pia kupunguza baridi na mwenye alinieleza kuhusu hichi kinywaji, alinieleza alienda kwa rafiki yangu pale pale mjini nikaona kinywaji anamix hizo vinywaji na pia nilikuwa nazi penda na nilikuwa nazi zingatia sana na nilikuwa nazihona pale kwa mtandao pale nazi cheki na pia nafurahi najiuliza siku moja ntapata wapi ili ninuwe hiyo nblender na jimixia na nijinunulie matundo na jimikisia napiya na inanisaidia kufanya hiyo nini napiya kahawa.

Napenda kupiga chombo cha muziki sana napenda kupiga sana pale kanisani pia naendanga naipiga sana. Na naipiga kwa kuji tolea na kuwa nimeamua. Na siyo tu na sio tu pale ati naipiga juu nimepewa kazi kupiga bali naipiga, kwangu kuipiga ni ni zaidi ya burudani na pia ni namna na kupumua pia. Na pia inanisaidia kwa mawazo pia, nasikia mawazo, nime-release mambo yenye nlikua nafikiria sana, imeisha. Sana sana, naposhindwa kueleza, ninacho nacho moyoni, saa zingine nasikia tu furaha, hisia na ajenda, wakati zengine nasikia kuna mawazo mazito na maswali ya maisha, yasio na majibu wakati zote hizo nikipiga nikiwa kwa muziki napiga napata nafasi ya mimi kujificha na hizo mambo na sauti zinazotoka kwenye chombo ninacho piga kina nisaidia ni kama kioo kinachoonyesha hali yangu ya undani. Na pia napenda muziki pia kwanza nilianza na kupenda muziki muziki muziki wa burudani. Na imenifundisha mambo mengi sana muziki imenifunza mambo mengi sana. Na pia kupiga chombo cha muziki imenifunza mambo ya mengi sana kimaisha. Siwezi sema venye nilianza ndivyo niko sahi. Imenifunza mambo kadha. Ya kwanza nimejifunza ni subira na nidamu. Na pia kujua kujua taratibu za muziki. Na kupiga chombo si jambo tu la siku moja ni yakuwa tu ni kitu ni jambo tutapiga utapiga na kuna nyakati nili hisi kuna nyakati nilihisi pia kuwa nimekataa tamaa kwa sababu sauti haikutoka kama nilivyotaka haikutoka venye nlikua nataka, nilikua nasikia tu pendelea tu kufanya mazoezi najifunza na kuwa maendeleo madogo na hayo ni maendeleo somo hilo pia lilinisaidia pia, lilinisaidia ku saidia mambo mengi sana kwenye maisha yangu. Pia kila siku kila siku ni mfano pia makubwa na pia na kujengwa juhudi ndogo zinazo rudia rudiwa kila siku. Na pia zaidi ya yote, muziki hunifanya nijisikie pia ni kuvukio nimeunganishwa na watu kabla ya kuzungumza nao, nasikia tu acha mambo ya wengine na hitaji kueleza. Nini natoka wapi na pia ni sauti sauti gani pia. Nafanya miaka yangu. Watasikiliza watafurahia wata tabasamu. Na watacheka na hiyo kucheka kutabasamu hiyo ni kama saini ya ku ya kuwasiliana Communication. Kama saihi ni ya ku communication. Na ukiwa na mtu akitabasamu ukipiga hio. Ni jambo la kufurahisha sana na pia ni jambo laku linafanya mtu asikie tu vizuri sana sana nifanya nisikia pia mimi nikiwa mtu wa maana kwanza nikiona watu wakivuzaia juu ya chombo chenye na piga na sikia tu iko fiti nasikia tu vizuri na sikia mambo imeniendea vizuri kabisa na zaidi ya yote muziki inaninifanya nijisikie tu nikiunganisha na watu. Sana sana watu wanao sikiza watu wenye wako hapo nikipiga. Na hata bila tu kuzungumza nao na sikia tu chombo chombo chombo mbele. Na sikia tu. Nikipiga chombo mbele yao na pia sihitaji kueleza. Sihitaji kueleza mimi mimi ni nani ama natoka wapi ama nini ama makuu ama mambo mengi tu. Kujifahamisha mimi ni nani. Sauti ya chongo inanifanya inafanya kwa niaba yangu na pia inanisaidia ku communicate ama kuwasiliana na watu ata wahitaji kusema mimi ni nani ama nini. Watu wa kutabasamu, wengine wametulia kimya. Masaa hiyo ndiyo utajitambulisha na hiyo ukimya na.

Haa Santi sana kwa hiyo swali. Haa napenda kuandika. Napenda kuandika. Haa siku wongaa na pia napenda napenda kufanya kuandika sana. Njambo ambalo lina nasikia tu nikiwa nikiwa vizuri maana nikiwa na shida yoyote na pia nikijisikia nikijisikia na niko na mambo inanisumbua nachukua kalamu na naenda pale kwa karatasi natoa karatasi moja naandika naandika na pia, na pia najituma pale nikijisikia tu saa zote tu nasikia mawazo niko na mawazo mengi. Naandika kitabu kidogo ama natokea hivyo nachukua simu yangu, natoka hivyo, natembea kidogo nikifikiria vile nikipata, nikifikiria vile nafanya kwa maisha na nikipata kitu ya maana naandika. Naam saa ingine napenda kuongea saa ingine mtu anasikia akiwa chini, nikisikia nikiwa chini nita saa ingine nitachukua simu pale niongee na mtu ama nitafute mtu ambaye ako karibu nianze kuwasiliana bali kwa kufanya hivyo, bali ni hujisaidia kile kinacho kukula ndani yako ama mawazo mengi inapunguka kidogo, ikipunguka kidogo mambo inakuwa ni rahisi mambo inapungua kidogo ukiongea na mtu utafurahia utacheka na pia utakuwa umejituma pale kwa maongezi kidogo na pia utajipata tu umeongea sana umeanza kucheka umeongea mambo ya kumbukumbu za kitambo utajepata tu unacheka na ukicheka utapunguza mambo yenye inakusumbua ndani yako na pia na pia kuwasiliana na marafiki ni kitu ya maana sana sana sana mimi napenda kuandika na pia kuongea saa ingine napenda kuongea nikiwa na mambo inanisumbua sana kama jana nilikuwa nasikia mambo inanisumbua nasikia nikiwa chini juu bibi yangu alikuwa ametoka kidogo alikuwa anasafiri nasikia hiyo loneliness hiyo kuachwa hiyo nasikia ni kama yaani tuliumbwa na jinsi za kipekee na pia binadamu ni binadamu hata mtu ajifanye mtu ajifanye ni mgangster ama ajifanye hasikiangi kitu yaani yeye ni gangster hananga mambo na mapenzi ama hisia hana hisia. Ni hatari sana mtu ukisema hivyo juu tuliumbwa sisi wote na njia moja mtu kama jana bibi yangu alikuwa anaenda. Na si ati ni kuniacha anaenda nafeel ni kama yaani nafeel vibaya ndani yangu. Inakuja tu naturally na siyo mimi nataka inakuja tu naturally najiskia vibaya nasikia ni kama naachwa sasa kwa hilo napenda kuongea juu kama jana singetokea hivyo niongee na watu nipige simu ningekuwa tu nafikiria tu mambo yake sana na ningekuwa nikishindwa ni namna gani nitafanya na pia ilinisaidia sana juu hiyo vile niliongea nilifanya kitu ya maana sana na pia na pia nilisikia nimerelease hiyo hiyo nini hiyo mambo hiyo mambo mengi ilikuwa kwa akili yangu na kutokana na hiyo nikakuwa mtu mwingine nikarudi sawa lakini vyenye nilikuwa mbeleni hata singeweza kukaa kwa nyumba ni mawazo mengi lakini vyenye nilitoka hivyo nikaanza kuongea na watu mbalimbali nikapiga simu pale hiyo mambo ikakuwa ya kunitoka ya kuniisha kabisa na ilinisaidia sana juu kama siyo kama siyo vyenye nilitoka kuongea hivyo na watu sijui ningefanya aje na sijui mambo ingenikalia namna gani.

Napanga kazi yangu kwa aina mbalimbali. Nazipanga kwa aina mbalimbali kabisa na pia kazi mimi huzipanga kwa malengo makubwa, na pia sana sana ni kwa kuweka malengo makubwa na ya muda mrefu ndiyo zikuwe ya kunisaidia. Mbali nafahamu kuwa akili ya binadamu hufanya kazi vizuri inapokubali hatua moja kwa wakati. Sio pia kuweka mambo yote kwa pamoja inajaa presha. Na pia hupanga kazi zangu kwa kwa siku, wiki na miezi kila kazi ikiwa na jukumu lake. Na inanisaidia kupima maendeleo na pia kurekebisha mwelekeo mapema kabla mambo hayajaharibika. Na pia hupanga kazi kwa kuzingatia vipaumbele wa driving sio tu sio kila kazi na dhalula wala wala kila kazi ina athari sawa. Saa mi hujiuliza kama kama ni kazi ina inafanya leo italeta mabadiliko makubwa, swali ile inanisaidia saidia kufanya kuchagua na pia kufanya kile ambacho ni cha subira na pia inanisaidia kuanza kile najua ni gani nitaanza, ni gani ni gani nitafanya baadaye. Na pia kufanya hivyo inaepuka kuchoka na pia kufanya mambo mengi yasiyoleta matokeo ya kweli. Mara mingi. Mara mingi ningependa, napenda kuwa kama kama mtu ambaye anaweza kucontrol na kumanage shughuli zake kama ni kazi na napanga kazi kwa vipande vidogo vidogo inavyotekelezwa, nafahamu kuwa nafahamu kuwa akili ya mwanadamu inakuwanga na mambo mengi sana. Na pia inafanyanga kazi vizuri inapokubali hatua moja kwa wakati. Na pia inanipea nafasi ya kubadilika na pia kutambua kuwa mpango bora hujaribiwa na hali halisi, na pia kuna siku mambo pia bado inakuwa ikibadilika, rasilimali inapungua na pia mazingira inaanza kubana na pia na saa unaona badala ya kushirikia mipango ya ya ugaidi ama ama kupitia upya na kurekebisha bila, kupoteza lengo kuu hii inadifundisha nidhamu inayochanganya uthabiti na pia busara. Na pia kupanga kazi yangu pia pale kwa inazingatia muda, kupumzika na pia kujitathmini na pia naamini kuwa kazi bora hutoka kwenye kililio tulivu na pia iliochoka so mimi mi hujipata tu muda wa mapumziko mafupi na mwisho wa siku wa wiki najithamini na pia mi huwa nafanya pia kufanikiwa na pia tathmini hii hunipa maarifa ya kuboresha mipango mpango yangu ya venye inavyofaa. Kwa ufupi mimi kazi zangu kagi zangu inanionyesha juhudi na maadili yangu kibinafsi. Na pia huwa sitaki tu kumaliza kazi ati nataka ati kumaliza kazi ati kwa haraka ati nimalizane nayo niende nyumbani. Ati niharakishe haraka niende nyumbani, ah-ah sifanyi hivyo. Nijenge kama kama mtu na pia inisaidie, ikuje kunisaidia kwa maisha ya baadae na maisha ya saa hii. Nikifanya hivyo sifanyangi tu juu ya juu ya nataka ati kazi iishe na nipate pesa ah ah. Nafanyanga ndiyo mambo ikuwe mzuri ya maisha ya baadaye. Na pia kila mpango inaweka. Upana wake. Kila mpango inaweka zingine ni pimbu kwa matokeo yake bali pia kwa mchango wake katika ukuwaji wangu pia, heshima yangu na mwelekeo wa maisha yangu kwa ujumla kwangu kwangu hunipa kazi si ratiba tu.

Asante sana kwa hili swali ya kuwa nafanya nini kuwatia wenzangu moyo. Kwanza kabisa, ninawaambia nawapea kumbukumbu la maisha yangu. Unawaeleza venye maisha ni jambo la kufurahia na ni mahali, kunafaa ukifurahia ukiwa ndani ya maisha. Na sana sana kwa kuwapea kwa kuwa huishawishia mambo mazuri. Na pia kuwa advice na kisungu pale na kuwa advice sana sana kwa advice mkiwa advice nawatia moyo, na pia kuwapea mifano ya watu wenye wanapitia changamoto mzito. Nawapea tu kanawasimbuli ya kazi kauti pale. Nawaambia vile watu wanapitia mambo magumu, vile watu wako chini hawana pesa, vile umasikini venye ni mingi. Kama ni mtu kunachangamoto zake, amekufa moyo juu ya kukosa kazi, ama anajisikia tu akiwa chini, na kukazi, nawatia moyo kwa kuwaelezea mambo fupi mambo mzuri pale na wa motivate kidogo. Nawaambia hakuna mtu duniani hapitii shida, kwa mahali penye yako na kile ambacho anafanya. Hata yule mtu mwenye pesa mingi ako na shida anapitia shida kuna shida anapitia pale. Hakosi shida anapitia na pia kila mtu mahali penye yako hakosi shida moja mbili tatu napitia na pia pale hakosi changamoto. Sasa nawapea nguvu, nawapea advice kidogo. Na kama ni jambo lina, msumbua kufanya, ama kuna jambo kidogo lina msumbua kufanya nakua pale kipaumbele namsaidia, kama ni kwa timu yangu wameshindwa kufanya jambo fulani. Anakufa moyo namtia moyo na msaidia. Nikiwa na sura ya kufurahia. Namwonesha venye maisha ni mzuri. Na pia namwambia asiwai asiwai sikia ungumu kuomba msaada. Kuma kuwomba usaidizi, si ya msaada, usaidizi. Kuomba usaidizi. Jukumu kuomba usaidizi, itamanisha ya ni mnyonge, itamanisha ya ni mdogo. Haitakuwana ukabibaa, kukue saa zote, unawomba tu usaidizi, fali na poeza ju mimi, ju mimi takusaidia na njia zote ambaro naweza. Kifedha, kikazi, kikira kitu. Natafanya hivyo kwa sababu ningependa kusaidia na nduru njia kuhishi. Na pia nawaeleza hakuna mtu mahali pari yako akosi shida. Nambawa napitia kidogo kidogo. Mwanadamu wako na shida zote tulumbiwa kitu mzuri lakini shida haikosi, changamoto zikosi, uwe na pesa, usiwe na pesa. Mwenye pesa anasumbuliwa na mambo mengine. Mwenye ana pesa anasumbulia na kukosa pesa sasa mtu lazima ajuwe kuhishi. Kuhishi na mashida na kuelewa kuna shida na kuelewa na kuelewa. Juu uspofanya hivo, utakuwa na mashida sana. Wakini wale wakochini ni watia moyo sana sana wenye wakotimu yangu. Ama mtu yoyote tu watu wakochini ako karibu yangu ama mtu yoyote tu hata kama siyo rafiki. Naenda tu pale na msalimia nikuwa tu ni menda tu nasule ya kuflaia. Tunaongea pale kama na kwanjaa na mbaia chakula na kula napea tu maji alafunikifania hivyo atakuwa mefilaia sana. Atakuwa amejitolea kunimbia kinacho msumbua ananieleza. Kinacho msumbua kama ni mambo na fedha. Namsaidia kidogo kitu yenye ntaweza. Msaidia kidogo kitu yenye ntaweza. Napia change mtu maari. Na hiyo jambo nilakwema laku ni kuflaisha na nimemtia moyo naeza kuhishi.

Ndiyo nafahamu majilani wangu. Na pia lazima nijihusishe na majilani. Ndiyo siku nitakuwa na shida yoyote. Nitaweza kumwomba. Kumwomba anisaidie. Kama ni shida ya mashida mbali mbali. Kama shida ikiwa ni shida ikiwa ni kama mashida kidogo kidogo. Kama ya stima kuniishia na na pia maji kuniishia. Na pia usaidizi kidogo kidogo ya majirani. Majirani ni watu wa maana sana kwa maisha ya mtu. Jirani na pia jirani nadhani hakuna kitu. Hakuna kitu ya maana kama kuwa na jirani. Kama kuna rafiki wa karibu ni jirani. Ukiwa na shida yoyote pale unaweza mwambia. Unaweza mwelezea. Na pia akuwe ni mtu wa kuelewa. Na pia akuwe ni mtu wa kukusaidia kwa jambo lalote. Ni vizuri kuweza majirani kwa ukaribu. Ndiyo at least iwe vizuri. Iwe rahisi siku wenye ukona shida na siku wenye unahitaji usaidizi.

Asante sana kwa hiyo swali, napenda kutumia programu nyingi sana sana ni programu zile hutumia natumia programu za za kunifunza na za kuna mafunzo mbali mbali mala kwa mala, napenda kuangalia platfomu zile zinaeza nisaidia kwa maisha. Programu ambazo nitatumia kwa maisha hizi zitanisaidia zitanisaidia kusoma makala na majadala ya kielimu. Na pia kujifunza ujuzi ambao si lazima upatikane dalasani. Na pia itanisaidia kwa dakika chache za ziada pia kutumia kutuza maalifa yangu badaraya kukunini kukaa tu bila mwelekeo. Na pia napenda kutumia programu za mawasiriano kama njia ya kujijenga. Na pia kudumisha mahusiano yenye maana pia. Na pia kutumia programu kwa hizi kwa kwa nini kwa kuwasiriana. Sia tu kwa kuwasiria na tu sazi mbinu, saa zingine ni saa zingine ni kwa nidhamu na pia kujitambua kwa mawasiriano bora na inaweza kuimarisha mashirikano au kuhalibu uhusiano kuringana na jinsi inavyotumiwa. Sasa na penda kutumia programu za kunisaidia programu ambayo programu ambayo niki naeza tegemea kupanga muda na wa kazi na pia ku kupitia ratiba za kidijitali na hunikumbsha naweza kupanga na majukumu yangu pia kila siku pia kuweka vipaumbele na kufuatilia mandeleo yangu.

Asante sana kwa hiyo swali, napendaa mimi ningependa kueleza vile na sherehekea mwaka mpya, mwaka mpya nau sherekea na ma design mingi mingi. Naendea bibi angu pale chumbani unamwambia twenda hivyo kidogo tunaenda pale kwa kwa kwa center yenye naishi hapo. Naitisha kamvinyo kidogo kenye napenda. Baada kutoka church baada kutoka church, nenda church kwanza kidogo namuomba mwenyezi pale. Na hakikisha mambo yako sawa After kutoka hapo naenda ama asubuhi yake naenda pale kujepa kamvinyo kangu pale smart. Na juu bibi hapendi sa ingine hapendi twende na yeye naenda napiga vizurii narudi narudi natoa yake. Pika na fulahia nasikia vizuri So mi napenda kusherekea mwaka wangu. Nikiwa mahari nje na nikiwa mahari. Niko na watu wengi sana sana iwe kwa nisa ama mahari tu nje. Bora niko nje Yeah.

Asanti sana kwa hiyo swali na pia mi ningependa kueleza vile napenda. Somo la sayansi ama ni somo gani ya sayansi nalolipenda. Napenda physics. Napenda physics kwa sababu physics inanipea sana sana physics ni somo la sayansi ninalolipenda zaidi, kwa sababu kwa sababu imenifundisha kusoma ulimwengu. Kama lugha iliyo andikwa kwa sheria na si kwa bahati inanifanya nione kuwa sio kila kitu kinacho zunguka. Ina anza hatua ndogo ya pumzi, inayovuta, hadi mwendo wa nyota agani. Pia ninaipenda kwa sababu inanifundisha nidhamu ya kufikiria na pia haikubali hisia pekee yake. Inahitaji ushahidi na pia vipimo au dhibitisho. Somo hili linanifanya nijue kuwa kosa si si kushindwa kupata jibu, bali ni kuwacha kila, kila tatatizo na tunatumia maji na pia tuna tumia taa pale nyumbani na sauti inayosikia au hata mvua inayonyesha. Hayo yote ni kanuni ya zile zinazo jifunza darasani hii inatufunza shimu zaidi mazingira na teknolojia kwa sababu naelewa naelewa kuwa sio sio maujuzi bali ni matokea ya maarifa yanayo kusanywa kwa muda mrefu.

Ahsante sana kwa hilo swali nafanya masaa ya mapumziko naendaga pale kazini masaa ya mapumziko naendanga kwa tarakilishi naangalia mambo kadhaa mambo mbili tatu vile kazi inaenda. Zile wale wale wateja wamekuja. Na pia naangalia. Naangalia bado historia vile tumekua tukipokea vitu. Na vile tumekua tuki vitu zilikuwa zikitoka na nini hii yote iko pale kwa tarakilishi naingia pale kwa tarakilishi naangalia hizo vitu zote. Na pia nakuwa mtu wa kuangalia mazingira yenye iko karibu na mimi. Naangalia mazingira ya watu wangu kama iko sawa watu wako kazi naenda tu hivo nikiangalia wakati siko kazi wakati niko mapumziko. Nafanya hiyo shughuli yote naangalia mahali tunaeza hitaji usaidizi wangu. Naangalia fence kama kuna mahali imetoka yani tuvitu kama hutu tunahitaji tukazi twa mkono. Naangalia kama kuna ma ka issue mahali popote. Nahitaji ufundi naenda narekebisha. Kama ni pipe ya maji imetoka naenda narekebisha. Na mambo kama haya.

Wakati wa furaha najifurahisha kwa mambo tafauti tafauti kwanza sana sana mimi naenda pale nashika kamvinyo kangu pale ama na nachangina nakunywa pombe na kwanza napiga shot moja niko na marafiki napiga shot moja mbili tatu ya nne na kaa chini nikikaa chini pale naanza kukunywa sasa pole pole ina inapeleka pole pole nikisikia vizuri nikiskia mwili imeskia ikiwa mzuri kabisa kama ni digestion nilikuwa nimekula tuvitu digestion inakimbia ninachapa haraka naskia naenda kuenda msalani digestion inachapa haraka haraka. Na pia nasikia vizuri naskia mwili imetulia na kuwa na marafiki. Nafurahia venye ya wanalewa. Mambo kama hiyo tu mimi najifuraisha wakati wa wafuraha mimi najifurahisha na kapombe kidogo ama nakaa na familia.

Kama kuna kitu binadamu wawezi ama mimi siwezi ni kukapila teknolojia juu kwa sababu ni gani. Teknolojia ndio imetifikisha hapa kenya tuko kama ni kuwana mambo na mtandao na nini hiyo ni teknolojia. Atiwezifika hapo kama ni kufanya ukulima ni teknolojia juu na kufanya ukulima wa madawa watumia ni mambo ya teknolojia mambo na ku trakta kulima hiyo ni teknolojia. Na pia adi chakula zenye tunakula pia ati teknoloji ndio imetuma zikuwa hivu. Mambo na teknoloji na pia kuona news pale kuona talifa. Pia ni teknoloji mashini zote zina tumia teknoloji labda mtu ende aishi bustani maali maisha ni kama ya Bushman unaitaji tu kuwinda na kukula maisha inaisha hivyo sikatai mtu anaeza kaa hiyo maisha lakini hiyo maisha atungekuwa na mambo imeendelea hivo na pia atuwezi kuwa tu watu wakufanya mambo mengi twa maisha kama kama mambo na smartphone kama tunge kuwa sisi waote ni tunakaa kwa kichaka kwa bustani pale kama kama bushman hatunge kuwa watu wa kuendelea kamwe So kwa hivyo kuishi na bila teknolojia hiyo na nila siwezi.

Chakula ambacho na kula maramingi mchana ni mchere na viazi. Hiyo ndio chakula nina kula maramingi. Na pia ni chakula inanisaidia kuipata na ipata kwa ulaisi. Na pia ni bei yake ni nafuu. Peyake ni nafu. Ninaibai pale na naenda naipika. Na pia inakuwa ya kunisaidia juu bei yake ni nafuu na pia mandizi na ugali. Izo nivile vitu siezi kaa bila juu ni vitu ambazo. Bei yake iko sawa, na upishi yake ni raisi. Na pia inakuwa tu chakula ya raisi sana. Kuipika pia na nyama, na nyama pia ni chakula. Na ambayo ninakula mara nyingi mchana. Kama nikona kaugali, nilibakisha usiku naendea nyama ya hamsini, nyama ya mia. Napika nyama yangu pale. Na mambo inakuwa ni shwari ninamalizana na yo.

Wakati ambapo nafanya kazi vizuri ni wakati wakati nimekula nikashiba, wakati nimeamka mapema, pia hiyo siku inakuanga sana sana katikati ya wiki na pia mwisho wa wiki. Najisikia nikiwa buheri wa afya na pia nasikia nikiwa mambo ikiwa sawa niko karibu mshahara juu nalipwa weekly. Nalipwa mwisho wa wiki na nachukulia hapo mshahara juu najua mshahara iko karibu. Kazi tu unajipata tu unafanya na bidii. Halafu pia ni kama mwili inajuanga siku ya wiki inaisha. Siku ya wiki inaisha, mshahara iko karibu. Unajipata tu unafanya kazi unajipata unafanya kazi tu vizuri pale. Na pia katikati ya wiki najisikia nafanya kazi vizuri zaidi. Sijui ni aje ni jambo tu linakuja ndani yangu nasikia hiyo kazi ikiwa tu sawa. Na pia nasikia tu kupiga kazi saa ingine nasikianga kupiga kazi hadi usiku kwa sababu ni kuwa na furaha na pia na kuzoea hiyo kitu na kupenda hiyo kitu yenye nafanya.

Asante sana kwa hiyo swali ningependa kueleza vile napenda kuvaa. Lakini napenda kuwa suruali badala ya sketi. Sketi siwezi vaa juu sketi ni ya wanadada. Sisi napenda suruali. Suruali ya kaptula ama suruali ya rongi. Skati sketi ni ya wasichana na wanadada. Ndio wanapenda kuvaa hiyo ndiyo wanavaa. Haa mi napenda suruali ya kaptula ndio naona ikinikalia vizuri ama suruali ya rongi. Na ikuwe si ile rongi yenye ni konde pale ikimalizia ikiwa konde napenda ile suruali ni pana kidogo. Kama ile watu wa hip-hop wanavaa hiyo suruali hiyo inakuwa comfortable inakuwa mzuri. Na inanifanya nijisikie nikiwa mtu mzuri.

Napenda kutumia muda na familia yangu na njia na ya mbalimbali. Napenda kutumia muda wangu na familia kwa kupika chapati pale naenda nawasaidia kupika chapati. Napenda sana hii jambo inafanya tunakuwa pamoja. Natukia pamoja hivo tunakuwa watu kupendana kwa watu mtuwa wa kuongea kile kile kitu kiko kwa roho yake. Na pia na pia inakua mtu wa kuu. Watu wa kujiongea tuwa kiongea mambo ya familia mukicheka pare njikoni. Na mwisho wa siku mnajipata mkiwa watu wa familia watu wa furaha sana juu mnapika pamoja mmnakula pamoja na muilala masaa moja. Sasa hiyo ndiyo kitu mi napenda kufanya sana. Mi napenda kutumia muda wangu na familia pale nikipika. Au nikiwapea tu stori za abunwasi kumbu kumbu. Katika kumbu kumbu pale hiyo ndiyo muda wangu hivo ndio huwa natumia muda wangu pale na familia.

Ndiyo nimewahi kulima, nimewahi kulima kwa shamba ya mama yangu pale. Tulikuwa tunalima hapo hivyo, tunalimia mahindi, tunalimia maharagwe na viazi pia. Hizo ndio vitu ambazo ni chakula ya basic, imepandwa pale, tunalimia, tukiwa wachanga pale, tukiwa wakubwa hio. Ndiyo kazi, tulikwa tunafanya pale, tukiwa wadogo ju, hakuna kazi ingine mtu angefanya, hakukuwa makazi mingi hivyo. Kazi zilikuwa chache sana. Sasa kazi saizi ingekuwa ni kulima. Kulimia pale mahindi. Kulimia zile vitu mama amepanda pale. Hio ndo ilikuwa kazi. Hakuna kazi ingine mtu angefanya zaidi ya hiyo. Kwa sababu kazi mingi zilikuwa za kufanya kulimia peke yake. Kwanza nyingi zikuwa za kufanya kurimia peke yake. Kwa za nyingi zikuwa kazi ya tumutu wangiafanya. So ya kazi nimefanya. Nimerimia mahuwa, nimerimia maindi na nimerimia. Nakuna madu zijalima.

Kumbu mingi sana pale mingi shuleni moja yake ilikuwa ndugu yangu pale alikuwa ameiba ameiba chakula ndugu yangu rafiki yangu pale nikiwa pale shuleni alikuwa ameiba chakula ya mtu na hakuweza kukula kwa halaka. Hakuwa ameikula akikuja kutafutwa na yasa hiyo ameiweka ameshaitoa kwa bakuri yake ameweka kwa karatazi. Sasa tunakuja kuulizwa nani amekula. Sasa kijana pale ako na wasiwasi. Na chakula ameweka pale ameweka kwa ndani ya shati ameweka ndani ya shati na na watu wanaulizwa. Wakiangalia pande yenya ako sasa kijana ako na wasiwasi. Nani ni yeye amechukua chakula na hakuwa amekula alikuwa ameiweka. Kidogo kidogo ikaanguka. Mwingine akiwa hapo kando akaiona akamsema akasema huyu ndio alichukua chakula na ako na hapa. Kijana aliaibika sana alipatana na viboko mingi sana. Na kutokana na hapo hajawaifanya hivo tena hiyo ndio kumbu kumbu. Zuri naikumbuka na inanifuraishanga sana. Sikia tu nimefuraia. Alikuwa anafanya hivo tu kwa kucheza bari si njaaa ni kucheza tu muchezo. Muchezo ambaye alikuwa kijana mtukutu sana.

Asante kwa hiyo swali, ni swali ambayo nimeipenda ndio inaendana na vile mi hufanya ningependa pia kueleza venye natumia kompyuta yangu tumia kwa kufanya nini zaidi sana sana naitumia kufanya research, research ndiyo kitu wabacho natumia kufanya sana njoo kama siyo computers sijui hata ninge kuwa wapi juu inanisaidia kutafuta pesa kutafuta kazi za online. Bila computer sijui nigefanya aje juu hiyo ndiyo jambo ambalo na alifanya ni kila mara nikiwa nimekaa chini kama sina kazi yangu uko nje nakaa mahali kwa kompyuta yangu pale nakua mtu wa kutafuta kazi online pale na pia kujua kujifunza mambo mapya kujifunza mambo mapya kila siku sasa sijaikaa bila mashini mashini ni kitu ya maana sana kompyuta pale kujifunza course pale youtube na mambo kama hayo.

Mbazo nakutana nazo pala kazini. Nijua kali, junafanya kazi inje, nijua kali. Na pia ni pressure, pressure ya kazi, imekua mingi sana. Ya kudeliver kili ambacho nafaa kumaweko kwa target. Na pia kufanya mambo mengi kwa mara moja, kumulti task. Ya changamoto ingine, yenye hata zipendi kabiza. Ni kukua, samba mbazo nafanya kazi ya construction, maitaji kujenga maali. Munakosa kitu moja ni muhimu ya kujenga. Na pia kupata hiyo kitu inakuwa ni process Jumai munajenga ni mahali mbali. Na vitu zinatoka zinaletwa na tingatinga kutoka mbali. Kwa hivyo kisipo leta kitu moja ni yadi. Ikae kama liisari lingine limoja moja ndo ilete. Na unaitajika kujenga ufikishe target. Na kuna kitu moja imekosa kwa kukua zo vitu za ujensi hapo ndipo shida inakujiaga unashida utafanya vipi ama utatenda nini unakuwa mutu wa kukua na changa moto kama hizo mingi sana njiyo ndipare ukiurizwa ulijenga wapi ukijaibu kujiereza inakuwa shida nchanga moto.

Ndio, napenda kucheza ngoma. Ata sasa hivi nimekuwa nikicheza ngoma sasa hivi. Ngoma nachopenda napenda kulicheza sana ju mimi ni mtu ningependa kuimba. Kucheza ni jambo ambalo limelinifanya nijisikie nikiwa mtu mshupavu. Kwa watu na pia imenisaidia kusaidia kuongeza confidence, nikienda kucheza ngoma kwa watu nitaongezea confidence kidogo na pia nitaskia nimefurahia, confidence yangu imepanda so ni jambo la kwanza ambalo kuimba pale ndio naipenda kujifunza mambo ya michezo vile ambavyo nafaa kucheza ngoma, naingia kwa mtandao pale naangalia mambo ya kudansi, kudansi ngoma ambazo ni very unfamiliar familiar sana na watu. Sio tu ngoma yoyote ni ngoma ambayo watu wapenda kama bongo, za kizungu rnb ama hip hop ama trap.

Ndiyo ningependa kurudi ujana sana kwa sababu ni kwa sababu ya hii miaka ya ujana ya sasa hivu ni miaka ambayo watu watu wakona mambo mengi sana ya kuelewa. Hii miaka ya ujana ni miaka ambayo unaezajifunza kitu chochote juu akili pia ndio ijamaliza kudevelop bado ni mchanga. Hakuna kitu unaezashindwa kujifunza juu akili bado ni changa. Na pia ningependa kurudi ujana sana lkn mimi ni kijana lakini nimesonga kidogo. Lakini ningependa kurudi ujana kidogo Atleast niweze kubali kama kuna mahali najiskia nilikosea nirudie. Ama niweze kujifunza mambo ambayo inatumwa mambo kama teknolojia. Ndoo hiyo miaka kidogo utakuwa na nafasi kubwa sana. Kujifunza mambo mengi sana sana.

Ndiyo nimewahi kuona bahari, sio mara moja ama mbili, nimeona bahari sana. Na ninaipenda, napenda kuenda bahari, baharini, kupunga hewa ya baharini, na pia kujionea bahari, venye inakuwa imetulia pale. Bila mskumano wala tatuishi yote. Nimetulia pale, siezi sumbuana na msee, ikotu pale, ikiwa flat, ikiwa very level, na pia ikiwa, ikiwa tu imetulia. Ndege zikicheza, ndeje za ziwani zikicheza pale. Na pia mambo kama zile vitu za kuwa kwa maji pia utaziona pale, zimejaa pale. Kama kifaru na pia vitu mingi wanyama aina tofauti tofauti. Pale kwa baharini na pia upepo ya baharini inakuwaga ingine mzuri sana. Kwanza pale ka jioni. Sana sana baharini ndo kunakuaga kumetulia, hakunaa mambo mengi ya baharini barini ningependa kuenda kuenda ma ningefurahia sna nikienda nikienda tena na tena.

Naenda maktabani mara tatu kwa wiki naenda. Samahani sio mara tatu ni mara mbili. Ama saa ingine nikisikia mwili imechoka naenda mara moja sana sana naendaga pale kufanya kufanya kutafuta ile kitabu napenda sana ya kusoma pale naenda natulia pale na pia napapenda sana ni mahali panakuwa kwa utulivu mahali hapana mambo mengi. Mahali pa watu ambao wametulia hawasinguani na watu wamerelax pale na wakaa maisha yao mahali patulivu na sipakuwa patulivu juu panauzwa vitabu, ni mahali ambapo watu wanapenda kunyamaza bila kelele hata kidogo. Mahali hata huwezi sikia kelele ya mtu yoyote ni mahali pia mtu anaweza enda arelax. Kama wataka maahli patulivu ni mahali maktabani, ni mahali pazuri sana pakutulia.

Ndiyo mi napenda mvua mi napenda mvua sana juu inatusaidia kupanda na pia inatusaidia mimea inakuwa yenye afya. Ndiyo mvua kama sio mvua haiezi kuwa hata haiezi kua kubwa haiezi toka chini mvua inasaidia vitu vingi sana sana sana inatusaidia hata sisi mazingira inakaa imengara inakaa imengara na uchafu inapunguka uchafu. Mvua ni kitu ya maana sana kwa binadamu. Pia kwa ahadi ki hadi wanyama. Kwa kila kiumbe ambacho kiko duniani. Kinahitaji mvua juu mvua inatengeneza chini kukue kumengara nyasi ikue yenye rangi yake ya kijani kibichi pia wanyama wote wanahitaji kupata mvua ni kitu ya maana sana juu hadi wanyama wale wa chini watapata chakula kutoka kutokana na mvua. Juu mvua itatuma wanyama watokee wanyama wote watokee na wakitokea na kuwa mimea yetu inakua na kunenepa na pia wanyama wanapata achakula mvua ni kitu ya maana sana napenda mvuwa sana sana sana.

Ningependa kutembea mji wa China na mji wa Ufaransa na pia US ningependa kutembea hizo miji zote. Ni miji ambazo iko na mambo mengi sana ya mafunzo. Na pia iko na mambo mengi sana mtu anajifunza na pia mtu anaezataka kuwa kuyaona na pia kuona vile. Imetengenezwa ee ma town yao imeng'ara majumba ni safi safi na pia magari ni kali kali na pia magari ni kali na manyumba pia ni kali na barabara zao zimeng'ara kung'ara kila kitu kwao kinakaa kimeng'ara ni mahali unaeza tembea bila vyatu na usipate hata uchafu hata moja town imeng'ara kung'ara sijui wanafanyangaje town wanang'arisha vizuri hivo. Town hakuna uchafu hata kidogo. Serikali inakuwa imejipanga sana, hizo ni zile miji tungependa kutembea duniani na tunaomba Mungu sana tusikufe kama hatujatoka kwenye dunia yetu twende tukatembee country ingine.

Naweka nenosili kwa mambo mengi sana kwanza nazingatia marafiki wenye niko nao karibu najua hao si watu naeza share nao neno maana nikuna neno langu sili naliweka kuunyamazia hata nijipate mahala pagani itatulia na bila wasi wasi na bila kushinda nikiangaria mambo ya mambo ya watu mambo ya marafiki. Ndio nikiwa kama sinamambu mengi na sikia tuu ni metulia na sikia tuu. Sikia tuu yaani siitaji. Siitaji watu enye njoo sengina ukigunda zongea mtu wakiongina wakiki. Unangia sana machipata umepeana maneno yenye uku upeane. Manema sili uku mepewa uweke ukapeana ukaaza kuyisema. Na the momentu umeisema kwa mtu mmoja. Hivyo ndivyo utaipata kwa mtu mungine Njuhu, neno, neno kipeana kuna mtu waneza iweka. Hata mtu wanaipetaka kwa mwingine nafiki yake. Hivyo ikienda hivyo inakuwa hiko kila mtu. Unakuwa unasiri tena.